Mda wa mwisho ni wakati au tarehe ya mwisho iliopangwa ambapo kazi au jukumu Naeza kupa jambo fulani na mpasa kukamilika Kwa mfano inaeza kuwa ni muhimu kuheshimu mdawamwisho kazini.

Mpya, mpya ni kitu ambacho kimeanza kutumika hivikaribuni au hakijatumika kabisa na kimiletwa kwa mara ya kwanza kutoka kiwandani. Kwa hiyo nimenunua simu mpya, maanake ni simu ambayo nimenunua kutoka dukani na haijawai kutumia. Au pia nimenza kazi katika hospitali mpya, hii pia inamaanisha kwamba hii hospitali haijawahi kufanya kazi ndio imeanza sasa hivi.

Wasilisho. Wasilisho ni utoaji wa maelezo au taarifa mbele za watu kwa mpangilio maalum mara nyingi kwa kutumia maelezo ya mdomo maandishi au vifaa vya kuona Kwa mfano, wasisha zuli litajie kumandalizi na uzalishaji ulio wazi.

Nywele, nywele ni manyoya au vishungi vya asili vina vyota juu ya kichwa cha binadamu, pia vinaweza kuota kupatika na kasehemu ni nini za mwili kama bila sehemu za sili.

Mikakati. Mikakati ni mpango au mbinu maalum inayopangwa kwa makusudi ili kufikia lengo fulani Mara nyingi huwa ni kwa kuzingatia muda, pia uwepo wa rasilimali na mazingira husika. Na pia kwa mfano inaeza kuwa mkakati wetu, tuliandaa mkakati kwa ajili ya kuboresha huduma kwa wateja. Kwa kuwa ni mkakati ambao utakua unazingatia muda, nasimali na akini pia mazingila ambao ni hospitalin.

Ndogo ni kitu chenye ukubwa mdogo. Kiasi kidogo au kiwango cha chini kulinganisha na vingine. Kwa mfano, ana duka dogo karibu na nyumbani. Kwa hino duka manake kitu fulani kina kiwango cha chini.

Kwa hakika ni kauli ya kusisitiza ukweli au uhakija wa jambo, ikimaanisha bila shaka kweli kabisa au bila mashaka yoyote. Kwa mfano, kwa hakika tutafanikiwa, tukishilikiana katika kazi.

Mama. Mama ni neno ambalo linamaana kuwa ni mwanamuke alie kuzaa. Ndiyo maana ya neno mama. Kwa mfano mama yangu alinizaa nikiwa na kilo mbili.

Mafanikio. Mafanikio ni matokeo mazuli yanayopatikana baada ya juhudi, pedii na ufumulipu katika kufikia lengo fulani. Kwa mfano, mafanikio huitaji nizamu na kujituma. Lakini pia, tumepata mafanikio katika mladi wetu wa ujenzi wa bwawa la samaki.

Usimamizi, usimamizi ni mchakato wa kupanga, kuongoza au kudhibiti na kusimamia rasili mali. Inaweza kuwa ni watu, inaweza kuwa ni mda, inaweza kuwa ni fedha au vifaa. Ili kufikia malengo yaliyo kusudiwa. Kwa mfano, usimamizi mzuri, huongeza ufanisi kazini.

Nakili nakili ni kitendo cha kuiga au kuandika au kutoa maandiko picha au habari kama ilivyo kwenye asili yake. Kwa mfano, alinakili ripoti ya mwalimu kwenye karatasi yake.

Kusini. Kusini ni mwelekeo wa kigeografia unaowashilia upande wa chini kwenye ramani au kuelekea kwenye alama ya kusini. Pia hutumika kuashiria sehemu ya chini au eneo. Kwa mfano, njia kutoka arusha kuenda dar es salaam inaelekea kusini.

Hongela, hongela ni neno la kupongeza baada ya mafanikio fulani. Kwa mfano, unaeza kasema hongela kwa kuweza kufanikisha kazi yako vizuli. Au, hongela kwa kumaliza masomo kwa hongela ni neno linalotumika kupongeza baada ya mafanikio.

Kongamano ni mkusanyiko wa watu wengi kwa ajili ya kupata mafunzo fulani. Kwa mfano unaezakuwa kungamano la dini, kungamano la biashara, kungamano la elimu, kungamano la afya, lakini inausisha mkusanyiko wa watu wengi na kuna kuwa na watu wa mada.

Novemba. Novemba ni katika mfululizo wa mwezi kumi na mbili ya mwaka ambao novemba ni mwezi wa kumi na moja tokea kutoka mwaka mwezi wa kwanza wa mwaka. Lakini pia ni kipindi ambacho wangatumika kama maandalizi ya kumaliza mwaka.

Mteja. Mteja ni mtu yoyote yule ambaye anaenda sehemu kununua bidhaa. Huyo ni mteja. Lakini mteja sio lazima awe ananunua. Mteja ni yule mtu yoyote yule ambaye anashida ya huduma fulani. Huyo anaitwa mteja.

Bila shaka ni kauli ambayo inaondoa wasiwasi au inahakikisha kwamba inamuhakikishia mtu inahakikishia kwamba hilo jambo itafanyika au. Kwamba bila shaka imeelewa au bila shaka nitafika ni kauli ya msisitizo ambayo inaonyesha kubali au kuelewa jambo.

Uchambuzi. Uchambuzi ni kitendo cha kuchunguza au kutasimini au kufafanua jambo kwa kina ilikuweza kulielewa vipengele vyake na matokeo yake. Kwa mfano, uchambuzi wa mpila ambapo kwaamba wachambuzi huwa wanaka wana ujadili na kuchunguza mchezo jinsi unavao ene.

Moja kwa moja. Mojo kwa moja ni neno au kauli inayomaanisha kwamba ni bila kupindapinda. Kwamba unaenda, unaenda kwenye maelezo bila kuwa na kona zozote.

Nyuma. Nyuma ni sehemu inayokaribia upande wa nyuma wa kitu au mtu au mwelekeo wa nyuma. Pia inaweza kukamilisha kifundi cha nyuma au nafasi ya nyuma. Mfano, akili chake kiko nyuma ya darasa au nyuma ya nyumba kuna bustani ndogo. Kwa hio ni upande ambao hauko mbele ya kitu.

Uwanja wa ndege. Wanja wa ndege ni sehemu ambayo ndege huwa zinatumia kama sehemu ya kutua na kuondokea kuenda angani. Lakini pia abilia ambayo wanapenda ndege huwa wanaenda kupanda ndege au kushuka kutoka kwenye ndege.

Mguu. Mguu ni sehemu ya mwili wa binadamu au mnyama yeyote au kiumbe chote kila ambacho ni kiumbe. Hai ambacho huwa kinatumika kutembelea. Kwa mfano, alitembea kwa mguu kutoka njombe hadi makambako.

Asante sana. Asante sana ni neno ninalotoa shukrani baada ya kufanyiwa jambo zuri. Au ni neno ambalo huwa linatumika kushukuru ili kukataa kitu kwa mfano. Asante sana. Umenisaidia mno. Au karibu chakula. Asante sana.

Mala kwa mala, mala kwa mala ni neno ambalo linamanisha kujirudia kwa kitu fulani Kwa mfano, mala kwa mala huwa nakuja hapa Mala kwa mala huwa ninapata homa au ni neno ambalo linamaanisha kwa kujirudia kwa jambo kila baada ya mda fulani.

Iko wapi? Iko wapi ni neno ni swali linalo tumika kuuliza mahali au eneo la kitu au mtu kwa mfano. Kiko wapi kitabu changu?

Tatu, tatu ni talakimu ya maneno ambayo inawasilisha. Ni tlakimu ya tatu kutoka kwenye mtililiko ule wa namba.

Mfanyakazi ni mtu anayefanya kazi kwa ajili ya mwajiri au shirika kwa malipo au mshahara. Mfanyakazi wa duka husaidia wateja kila siku.

Julai ni mwezi wa saba ambapo ni mwezi wa saba katika mitiliko wa miezi kumi na mbili ambapo pia kujulikana kama mwezi wa serekari.

Sekta ni sehemu au kipengele cha uchumi kinacho husiana na aina fulani ya shughuli au biashara. Sekta inaeza kua ya umma au binafsi au viwanda.

Ubunifu. Ubunifu ni uwezo wa kuunda au kubuni au kufikiria mambo mapya kwa njia ya kipekee. Pia inaweza kuwa ni kumaanisha maono wa kuleta suruhisho au bidhaa tofauti na za kawaida. Kwa mfano, ubunifu ni muhimu katika kuanzisha biashara mpya.

Jacket. Jacket ni nguo nzito ambayo huwa inavaliwa kipindi cha baridi.

Septemba. Septemba ni mwezi wa tisa katika ule mfululizo wa miezi kumi na mbili.

Pakia. Pakia ni kitendo cha kuweka au kupanga vitu katika sehemu fulani kwa mpangilio maalum mara nyingi ili kuhifadhi au kusafirisha au kupeleka sehemu nyingine. Kwa mfano, pakia vitabu vizuri kwenye rafu ili visidondoke.

Screen. Screen ni uso wa kifaa cha kielektroniki, kinachoonyesha picha, maandiko au taarifa. Pia inaweza kumanisha ni kizuizi kinachokifanya kitu kisionekane au kutoka kana moja kwa moja kwa mfano. Hospitalini huwa tunatumia screen kwa ajili ya kuzuia, kwa ajili ya kuongeza ulinzi kwa wagonjwa. Kwa tunawafanyia kitu fulani.

Nyeupe, nyeupe ni langi isio na langi nyingine ndani yake au langi ya mwanga wa usafi na uwazi. Kwa mfano, wauguzi wanafaa sale nyeupe.

Baridi kidogo ni neno linalomaanisha kwamba hali ya hewa ina baridi kiasi. Kwa mfano leo nimeamka asubuhi, nimekutana na baridi kidogo.

Huduma. Huduma ni shuguli au msaada unaotolewa kwa mtu mwingini ili kumsaidia au kumlizisha. Pia huduma inaweza kuwa ya binafsi, ya kifedha au ya kiafya au ya kijamii. Kwa mfano, Australia yetu inatoa huduma bola kwa wagonjwa.

Kulia. Kulia ni kitendo cha kutoa machozi, kutokana na huzuni, umivu au hisia nyingine kali. Lakini pia laweza kuwa ni kumanisha kugeuza upande wa kulia, wakuume au upande wakuume wa mikono.

Suruali ni nguo ambayo inavaliwa na mwanaume au mwanamke ambayo inakuwa inafika hadi kwenye unyayo.

Nenda ni kauli ambayo inatumika kumwelekeza mtu kukwenda sehemu fulani kwa mfano nenda kachukue kitu hiki au nenda kanisani kwa ni kauli ambayo inatumika kumfanya mtu aweze kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Mkono. Mkono ni kiungo katika mwili wa binadamu au kiumbe chochote kile ambacho huwa kinatumikia kwa ajili ya kufanya kazi mbali mbali kwa mfano. Mimi ninaandika kwa kutumia mkono. Lau ninakula chakula kwa kutumia mkono.

Sema, sema ni kitendo cha kutoa maneno au maelezo kwa sauti ili kukasilisha mawazo hisia au habari kwa wengine. Kwa mfano inaeza kuwa sema ukweli daima kwamba ni kutoa maneno yenye ukweli siku zote.

Ijumaa. Ijumaa ni katika mfolizo wa siku za juma ambapo siku ya ijumaa. Ijumaa ni siku ambayo ni siku ya tano ya juma na pia ni siku ya mwisho ya kufanya kazi kabla kuingia wikendi. Kwa ijumaa inaweza kuwa ni siku ya ni siku kabla ya jumamosi au ni siku baada ya alhamisi.

Asante, asante ni neno ambalo linatumika kutoa shukrani baada ya kuwa umefanyiwa jambo mzuri lakini pia huwa natumika kama kukaribisha tena kwamba asante kwa kushukuru Mara nyingi huwa ni neno la ukarimu ambalo unaonyesha shukurani kwa kitu ambacho umeweza kufanyiwa.

Mkahawa. Mkahawa ni sehemu au biashara inayotoa chakula na vinywaji kwa wateja mara nyingi kwa kulala, kula au kunywa umo umo.

Internet. Internet ni mtandao mkubwa wa kompyuta. Unaounganisha kompyuta, simu na vifaa vingine duniani kote. Ukiruhusu kubadilishana taarifa, mawasiliano, burudani na huduma mbalimbali. Kwa mfano, mimi napenda kutumia internet kusoma, habari na kutazama video.

Maendeleo. Maendeleo ni mchakato wa kuboresha hali kuleta maboresho au kufanikisha au ukuwaji katika maisha au jamii au uchumi. Kwa mfano, maendeleo ya shule yanaongeza idadi ya wanafunzi wanaopata elimu.

Hati ni nyalaka lasmi inayozibitisha au kuandika jambo fulani kwa uzibitisho wa kishelia au utaratibu rasimi.

Barua pepe. Barua pepe ni ujumbe unaotumwa kwa njia ya kielektroniki kutoka kwa mtu mmoja kuenda kwa mtu mwingine au kundi la watu. Kwa mfano nimetuma barua pepe kwa mwajiri kuomba kazi.

Tafadhali. Tafadhali ni neno ambalo huwa linatumika kuomba msaada kwa ukarimu. Kwamba tafadhali naomba unisaidie. Tafadhali. Naweza kunisikiliza. Kuwa tafadhali ni neno ambalo linatumika kwa ukarimu. Kuomba kitu kwa ukarimu.

Zamani, zamani ni wakati uliopita au kipindi cha kihistoria kilichopita. Tofauti na sasa, pia linaweza kumaanisha kitu kilichokuwa, kuwepo hapo, awali.

Faida. Faida ni manufaa au matokeo chanya au mapato ya nayopatikana kutoka na jambo fulani.

Moja ni katika, moja ni talakimu ambayo inawezesha kitu cha kwanza. Ni katika mpangilio wa talakimu kwayo moja ni kitu ambacho kinanza katika ni kitu cha pika katika mpangilio wa namba kama inanza sefuri halafu inafata moja.

Ubola. Ubola ni kwamba kitu kinakua katika kiwango cha juu ambacho kinawalizisha watu wote. Kwa mfano, sisi tunatoa huduma bola ni kwamba tunatoa huduma ambayo inakizi viwango.

Fanya kazi ni kauli au agizo linalomaanisha kutekeleza majukumu kazi au shughuli fulani ili kufanikisha lengo au matokeo kwa mfano. Fanya kazi ili kabla ya mwisho wa wiki au fanya kazi ili uweze kupata kipato.

Jana. Jana ni wakati ambao umepita. Ni wakati wakabla ya leo. Kwaujana ni usiku kabla ya leo.

Usiku ni kipindi cha saa ambapo jua haripo angani. Kawaida ni kuanzia jioni hadi alfajiri. Ni wakati ambao wengi hupumzika, kulala, au kufanya shughuli za usiku mfano. Usiku mji unakuwa kimya zaidi.

Labda. Labda ni kauli ambayo huwa inatumika kuonyesha uwalakini jambo fulani au kutokuwa na hakika na jambo hilo. Kwa hiyo labda ujaribu fulani. Kwamba unakuwa hauna uhakika na hicho kitu.

Mlango. Mlango ni kitu chochote kile sehemu ambayo inakua ni ya wazi ambayo inatumia ka kuingia ndani kwenye sehemu ambayo inakuwa imefungwa sehemau zote. Kwa mfano, mlango wa nyumba, mlango wa gari, mlango wa ndege, ni sehemu ambazo watu wanatumia kuingia ndani.

Takwimu, takwimu ni maelezo ya kimsingi yaliyo kusanywa kwa namba, ili kuchambua, kufafanua na au kutoa taarifa, kutoa muhtasari wa hali fulani. Kwa mfano kukiwa kuna idadi kubwa ya malaria katika mkoa wa njombe Basi taarifa zitakusanywa ili iweze kutolea kujua shida iko wapi hizo huitwa takwimu Kwa mfano takwimu za wagonjwa hospitalini zinaonyesha hali ya afya ya jamii husika.

Juu ni sehemu upande au mwelekeo uliopo juu au wajuu kuliko kitu kingine. Pia linaweza kumaanisha kiwango cha juu au hali ya juu mfano kite kiko juu ya meza. Au kiwango cha juu cha mafanikio kinaitajika au kinaitaji juhudi.

Bajeti ni mpangilio wa matumizi na namna ambao unaweza mtu kuweza kupata kipato ambapo bajeti inakusaidia uweze kuishi kwa namna gani. Kwa mfano, budget yangu kwa mwezi huu ni shilingi laki moja. Kwa kwenye bajeti, nitaeleza vitu ambavyo, nitanunua, lakini pia vitu ambavyo, vitafanya niweze kupata hiyo laki moja.

Lengo. Lengo ni kusudio au matokeo ya nayotalajiwa kufikiwa baada ya kufanya jambo fulani kwa mfano. Lengo langu ni kumareza masomo ya chuo kwa mwaka huu. Au pia malengo ya kampuni ya mwaka huu ni kueza kuongeza mauzo.

Kwa heri. Kwa heri ni kauli ambayo inatumika kuaga. Pale ambapo mtu mmoja anaagana na mtu mwingine. Kwa siku hiyo usiko ukiwa kutoka mmeonana kwa heri ya kuonana.

Asubuhi. Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku baada ya alfajiri. Mara nyingi kuanza pale jua linapochomoza ni wakati ambapo wengi hupanga siku yao. Lakini pia kula kifungua kinywa na kuanza kazi na masomo. Kwa mfano, asubuhi ni wakati mzuri wa kufanya maamuzi.

Tafuta, tafuta ni kitendo cha kujaribu kupata kitu au mtu kwa njia ya uchunguzi uchunguzi au uchambuzi au utafiti Kwa mfano, tafuta kitabu hiki kwenye maktaba.

Hivi karibuni. Hivi karibuni ni kauli ambayo huwa inaonyesha wakati unaokuja ambao una hauchelewi ni muda bado muda kidogo kuweza kufikili. Kwa mfano, unasema hivi karibuni nitaenda marekani. Hiyo ni kauli ambayo inanena kwamba ni muda ujao lakini siyo mbali sana.

Kichwa. Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au wanyama inaobeba ubongo, macho, masikio, pua na mdomo. Pia inaweza kumaanisha kipande cha juu cha kitu. Kama kichwa cha ngazi, au kichwa cha karatasi, au kichwa cha habari, ama kichwa cha gari. Kwaiyo ni kitu ambacho kinakua juu au ambacho kinakua ni kiongozi wa kitu fulani.

Teknolojia. Teknolojia ni matumizi ya sayansi, ujuzi na mbinu za kisasa. Ili kutengeneza zana, mashine au mifumo inayorahisisha kazi za binadamu. Kwa mfano, teknolojia ya simu za mikononi imebadilisha mawasiliano duniani. Kutoka kwenye kutumia barua pepe, hadi kuweza kuwasiliana mtu kwa muda huo huo.

Dada, dada ni neno ambalo ninatumika kuonyesha mtu wa kike ambaye ni jinsia ya kike katika familia fulani huyo ni dada yangu, na kenye mtu ambaye mmezaliwa tumbo moja na ma na wewe na mtoto wa kiume.

Hasa, hasa ni neno linalotumika kusisitiza jambo fulani au kuonyesha umuhimu wa kitu kwa kukukiwango kikubwa. Inaweza kumaanisha zaidi ya yote au bila shaka kwa mfano ninapenda chakula hiki. Hasa, mbuga za majiani.

Manager, manager ni kiongozi. Ambaye huwa anayubu watika shirika kampuni au sehemu yodile ambaye ikazi yake ni kuwaongoza walioko chini yake au wafanya kazi walioko chini yake na ye ndio mtendaji mkuwa nini wa hilo. Shirika au sehemu yosekita hiyo.

Jumatano ni siku katika wiki ambayo ni ya tatu kutoka jumatatu lakini pia ni siku baada ya jumanne na kabla ya alhamisi huwa inakuwa ni siku katikati ya wiki.

Vifaa ni vitu chochote kile ambacho huwa kinatumika kufanya kazi fulani Kwa mfano vifaa vinavyotumika kufanya kazi ospitalini ikuwa vile oksigeni mashine kuna sindano kwa hivyo ni vifaa vinavyotumika kufanya kazi fulani.

Jitunze. Jitunze ni kauli au neno linalotumika kumhamasisha mtu kuweza kujiweka katika hali ya usalama. Kama ni mwili, kama ni afya kuwa ujitunze vizuri. Kwa hali ya kujiweka katika hali nzuri na ya usalama.

Wali ni chakula ambacho kime pikwa kutokana na mchele. Na mchele huu huwaunatokana na mpunga ambao unakuwa umelimwa kupikwa. Kwa hiyo wali ni chakula ambacho kinatokana na mchele na wali huo unakuwa ni wali wa pilau, wali wa biriani, corn.

Kushindwa. Kushindwa ni kauli ambayo inaonyesha kwamba ni kutoweza kufanikiwa katika jambo fulani. Mfano umeenda kulima lakini ukashindwa kufanikiwa kulima vizuli.

Nne ni tarakimu ya ni neno ambayo linaonyesha tarakimu katika mwelezo wa tarakimu ya nne ambayo ni kabla ya tatu ni baada ya tatu na kabla ya tano.

Biashara, biashara ni kitu ambacho unanzisha, iti kuweza kutoa huduma ya kuuza huduma kwa mfano, biashara ya mazao, biashara ya fedha, biashara ya vitu mbali mbali kwa biashara ni mpango mkakati ya ambao mtu anafanya kwa jili ya kuuza huduma.

Bidhaa ni kitu chochote kile ambacho kinauzwa na muuzaji katika biashara kwa hiyo bidhaa inaweza kuwa ni ya vitu ya kushikika au bidhaa ikawa bidhaa ya kielektroniki.

Agosti ni mwezi wa nane katika mfululizo kwa ile miezi kumi na mbili ambapo ni baada ya julai na kabla ya septemba.

Hifadhi ni kitendo cha kutunza kitu katika mpangilio mzuri. Lakini pia hifadhi inaeza ikatumika kama ni sehemu ambayo imetengwa na serikali kwa ajili ya kuja kuvutia watalii mbalimbali. Kawa mfano hifadhi ya taifa ya mikumi ni sehemu ambayo imetengwa na serikali kwa ajili ya kufugia wanyama kama vile simba.

Jumapili. Jumapili ni siku ya mwisho ya juma. Ambapo watu mbalimbali hupumzika lakini pia huweza kuenda kanisani kwa ajili ya kumwomba mungu. Kwa mfano, leo ni siku ya jumapili na ni siku muhimu kwa ajili ya kuenda kumshukuru mungu.

Ndugu. Ndugu ni neno ambalo linamaanisha watu wawili au watu mbalimbali ambao wana ukaribu wa damu. Wana uhusiano wa damu. Kwa mfano mimi na huyu ni ndugu tumezaliwa tumbo moja kwa mama na pia tu ni baba mmoja.

Teksi. Teksi ni gali ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kukodisha kwenza kumsafirisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na teksi mara nyingi huwa zinapatika na katika maeneo ya starehe lakini pia maeneo ya stand za mabasi na uwanja wa ndege.

Laslimari watu. Laslimari watu ni wafanya kazi waliopo katika eneo la kufanyia kazi kwa mfano kitaka(inaudible ) Laslimari watu manaake ni wale watu ambao wanatoa huduma.

Ushilikiano ni hali ya kutoa msaada au kufanya kazi kwa pamoja bila kutengeana Kwa huo ndio ushilikiano au kufanya kazi kwa umoja katika kati ya timu ambao watu ni timu.

Juni ni mwezi ni mwezi wa sita katika orodha ya miezi kumi na mbili ni mwezi baada ya mwezi wa tano na kabla ya mwezi julai.

Shule, shule ni sehemu ambayo watu au wanafunzi huenda kujifunzia masomo yao na ni shule huwa inaeza kuwa ni shule ya msingi, shule ya sekondari ambayo inaweza kuwa ni kidato cha kwanza mpaka cha nne, na cha tano mpaka cha sita lakini shule pia inaeza kuwa ni chuo.

Nyekundu, nyekundu ni rangi ambayo inafanana na damu. Na huwa inatumika kwenye jezi kama za Manchester United. Lakini pia nyekundu, inakua inatumika kuonyesha ishara ya hatari.

Maziwa. Maziwa ni kimiminika ambacho huwa kinatoka kwenye ngombe au mbuzi au kifupi tumetoka kwa wanyama ambacho huwa kinakuwa na rangi nyeupe na kinakuwa na protini nyingi na huwa kinatumika kwa ajili ya kukulisha vitoto vidogo vya wanyama kama mtoto vindama.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya juma ambapo watu huenda kazini baada ya mapumziko marefu ya kutoka jumamosi hadi jumapili. Mirutu pia ni siku ambayo ni muhimu sana kwa sababu huwa inakuwa na kazi nyingi lakini pia ndo siku ambayo huwa ni siku ya vikao vingi kwa ajili ya kujadili mafani malengo ya wiki hiyo.

Mkataba. Mkataba ni makubaliano ya kisheria baina ya pande kuu mbili kwa ajili ya kutekeleza majukumu ambayo ya po kwenye huo mkataba. Mkataba unaweza hua unakua na pande mbili pande moja ni ule ambaye anautekeleza mkataba kwa kufanya kazi Lakini pande ya pili ni ule ambaye ana anateleza mkataba kwa kulipa Baada ya mtu kufanya kazi ambao huwa inakua ni kisheria.

Viatu ni aina ya vitu ambavyo huwa vinavaliwa miguuni kwa ajili ya kulinda unyayo wa miguu usiweze kupata madhara wakati wa kutembea. Na pia viatu huwa vinavaliwa wakati wa kucheza mpira. Lakini pia kufanya mtu awe nadhifu.

Soksi ni nguo ambayo huwa inavaliwa miguuni kabla ya kuvaa kiatu. Na huwa inavaliwa ili kuweza kuulinda mguu usiweze kupata madhara wakati wa kuvaa kiatu.

Bafu ni chumba kidogo ndani ya nyumba ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya watu kuweza kuoga. Na pia bafu hutumika kama sehemu ya kuweka kufulia nguo na huwa inakuwa na bomba la maji kwa ajili ya kuoga kuna kuwa na sabuni. Lakini pia huwa tumika kwa joku kuanika nguo za ndani.

Ngumu ni kitu chochote kile ambacho ni kina kinakua hakiwezekani kufanyika kwa urahisi au sio chepesi. Mfano kazi hii ni ngumu ni kwamba kazi hii haiwezi kufanyika kwa wepesi inaitaji nguvu maarifa na juhudi.

Zambarau. Zambarau ni rangi. Ni moja wapo kati ya rangi ambazo huwa zinaonyesha. Rangi ya kama ya zabibu. Na ni rangi nzuri na inafaa.

Mashua. Mashua ni chombo ambacho huwa kina safiri kupitia bahari kwa kutegemea kupepo. Mala nyingi huwa kinatumika na wavuvi kwa ajili ya kuenda kuvua samaki usiku.

Kipanya. Kipanya ni kifaa ambacho huwa kinatumikia, kinatumia, kinatumiwa kwa ajili ya kulaisisha kazi kwenye kompyuta. Na huwa kinatumika kwa ajili ya kutafuta semu maalum kwenye kompyuta.

Maji ya matunda maji ya matunda ni maji yale ambao ya napatikana. Bada ya kukamua matunda ya liyo iva. Ineza kuwa kwa kutumia blender. Ambao na isaga Zeni napata hayo maji ya matunda. Ambao sasawa na nini na juisi.

Ripoti. Ripoti ni taarifa kamili kuhusu jambo fulani. Ripoti hua inaandikwa kwa makini na kufata mtiririko mzuri na inachukua taarifa zote ambazo zinahitajika kwa mfano. Leo nimeandika ripoti ya wagonjwa walio lazwa na kitengo cha wagonjwa mahututi.

Neno siri. Neno siri ni neno au tarakimu ambazo huwa zinatumika kwa ajili ya kulinda usalama wa tarifa zako. Kwa mfano neno siri kwenye akaunti yako ya benki. Manake inatumika kulinda hela zako ambazo umezihifadhi kwenye benki.

Tatizo, tatizo ni hali au ungumu wajambo ambalo linaasiri utekerezaaji wa majukumu na huwa linaitaji ufumbuzi ili uweze kufanikisha mambo yako kwa mfano. Tatizo la maji kwa kijiji chetu limesababisha uum mimea na wanyama kukosa maji na watu kushindwa kuoga.

Chumba ni sehemu katika ni sehemu ya ndani katika jengo ambayo imepangwa kwa ajili ya kazi fulani. Kwa mfano, kwa ajili ya kulala, kupumzika, kuhidhia vitu na mambo mengine.

Hakuna shida ni neno ambalo lina au kauli ambayo inaashiria kwamba hiyo sehemu hakuna tatizo ata hakuna tatizo kabisa kwa mfano Hakuna shida nitaenda ku inaonyesha kwamba kukubaliana pia.

Habari za jioni. Habari za jioni ni salamu ambayo huwa inatumika kusalimiana na mtu ambaye umeonana wakati wa jioni. Habari za jioni dada.

Mauzo ni kitendo au mchakato wa kuweza kuuza huduma au bidhaa kwa mteja ili kuweza kujipatia faida mfano. Mauzo ya mwezi huu yameongezeka sana. Tumepata wateja wengi.

Joto kidogo. Joto kidogo ni neno ambalo linamaanisha kwamba leo hali ya hewa ina joto kiasi. Kiwango chochote kile kwamba kiwango cha joto kwa leo kipo chini.

Ni kauli au agizo ambalo linamaanisha kufanya kazi kwa utulivu au kwa hatua ndogo ndogo kwamba nenda pole pole mkenikuenda kwa uangalifu.

Kabisa. Kabisa ni neno ambalo linaonyesha msisitizo wa jambo fulani. Kwamba hilo jambo lifanyike hivyo hivyo. Kwamba ni msisitizo. Kwa mfano siwezi kwenda kabisa. Maana yake anaonyesha msisitizo kwamba hawezi kwenda hiyo sehemu.

Begani ni swali ambalo huwa linauliza au swali linauliza zamani ya kitu usika kwamba hiki kitu beigani mana hake thamani ya hicho kitu ni shilingapi au ni kiasigani.

Pilipili ni kiungo au zao ambalo wanyalimwa na kazi yaki huwa inakua ni kuongeza rata kwenye chakula ambacho huwa inakua ni kwa mpumu wakuwasha.

Kahawiya ni rangi ambayo huwa inaonyesha rangi ya majani yaliyo kauka ndio inaitwa Kahawiya.

Kompyuta ni kifaa cha elektroniki ambacho huwa kinatumika kufanya kazi mbali mbali za kiofisi lakini pia ni kifaa ambacho huwa kinatumika kutoa internet kuenda kwenye simu zingine kwa mfano kwenye simu lakini pia ni kifaa ambacho huwa kinatumika kwa jili ya mawasiliano.

Pole ni neno ambalo linatumika kwa ajili ya kuonyesha huruma kwa mtu ambaye amepatwa na tatizo Kwa mfano mtu akiwa amefiwa unamwambia pole kwa kufiwa au mtu amepata anaumwa unamambia pole kwa kuuma Kwa hiyo ni neno ambalo huwa linaonyesha huruma kwa mtu ambaye amepatwa na tatizo.

Chai. Chai ni kinywaji ambacho huwa kinaandaliwa kwa ajili ya kutumia wakati unakunywa kifungua kinywa cha asubuhi. Ambapo chai huwa inaesa kuwa ni chai ya maji au chai ambayo ni chai ya maziwa ambapo utaweka viungombali mbali pamoja na sukali.

Jua kali ni hali ambayo huwa inatokea mchana ambapo jua linakuwa linamwanga mkali ambayo unaunguza sana na anga huwa inakuwa ni angavu.

Sita ni talakimu ya ambayo katika mtuliko wa namba ambayo ni talakimu inamanisha vitu viko sita au ni namba baada ya tano na kabla ya saba.

Maji. Maji ni kimiminika ambacho huwa kinatumika katika matumizi mbalimbali ya nyumbani na maofisini kwa ajili ya kuoga, kupikia, kuoshea vitu lakini pia kwa ajili ya kunywa. Maji yamechukua asilimia sabini na tano ya dunia nzima.

Meza. Meza ni kifaa cha thamani ambacho kimetengenezwa kwa mbao au kwa kioo ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya kuweka vitu lakini pia kwa ajili ya kulia chakula lakini kwa maofisini huwa inatumika kwa ajili ya kueka kompyuta, kuandikia.

Mei ni mwezi wa tano katika mfululizo wa miezi kumi na mbili ya mwaka na ni mwezi baada ya mwezi wa nne na kabla ya mwezi wa sita.

Kuku. Kuku ni ndege wakufugwa ambaye huwa anafugwa manyumbani na huwa anataga mayai ambayo ni muhimu sana kama chanzo cha protini. Kwa kuku pia ni chanzo cha biashara kwa wafugaji wadogo wadogo ata wafugaji wa kubwa. Lakini pia ni chanzo cha nyama ambayo wanatumika kwa ajili ya kupata nyama mahotelini humu.

Ndege, ndege kwa kiswahili ni neno tata, ndege cha kwanza ni usafiri ambao unasafiri kupitia anga kutoka inchi mmoja kuenda inchi nyingine lakini pia kutoka mkoa mmoja kuenda mkoa mwingine lakini ndege pia ni wadudu warukao kama vile kuku, njiwa na kanga.

Suluhisho nijibu au njia inayotumika kutatua matatizo mbali mbali ambao yanakua yametokea katika eneo la kazi au seemu yoyote ile ya maisha.

Kahawa ni kinywaji ambacho kinatokana na zao la kahawa mbegu huwazinakawushwa, alafu zinaswagwa, Saunga, zanye unachanganya kwenye maji na inakuwa ni kahawa.

Oktober ni mwezi wa kumi katika ile mfululizo ya miezi kumi na mbili. Ni mwezi baada ya septemba na ni mwezi kabla ya novemba.

Manjano. Manjano ni ugonjwa ambao huwa wanawapata unawapata watoto kipindi ambacho wanatoka kuzaliwa kutokana na kuamba ini lao linakua halina uwezo wakuzalisha hemoglobini kwa wingi kwa hiyo ndo maana wanapata manjano. Lakini pia manjano ni langi au pia ni viungu kwa ajili ya chakula.

Benki ni taasisi ya kifedha ambayo kazi yake huwa inakuwa inatoa huduma za kifedha kwa jamii kuweka kutoa lakini pia kutoa mikopo na kusaidia jamii katika miladi mbali mbali.

Bahati njema. Bahati njema ni neno la kuwashiria kuamba mtu ni kumtakia heri katika mambo yake anayo yafanya. Na kutakia bahati njema katika kazi yako kuamba aweze kufanikiwa katika kila ambacho anakifanya.

Kubwa ni kitu chochote kile chenye kiwango cha juu kulinganisha na vitu vingine. Kwa mfano tembo ni mkubwa kuliko simba.

Alhamisi ni siku ya wiki ambayo ni baada jumatano na kabla ya ijumaa ni siku ambayo ambayo inakaribia siku ya weekend.

Kiti ni kitu chohote kile ambacho mtu huwa anatumia kukaa kukalia wakati anafanya shughuli zozote zile au wakati anapumzika. Kwa mfano wakati mashuleni kuna viti kuja kukaa wakati tunasoma na ofisini pia kuna kiti cha kukaa wakati unafanya shughuli zako zakiofisi.

Mkutano. Mkutano ni mkusanyiko wa watu wengi kwa ajili ya lengo la kujadili jambo fulani la muhimu katika jamii. Inaeza kuwa ni mkutano wa injili, mkutano katika ushirika, unajadili mambo ambayo yanawahusu wao kwa wao.

Siku njema ni kauli ya salamu au kumtakia heri mtu ili akawa na siku yenyefuraha na mafanikio kwa kila kitu ambacho atakuwa anakifanya.

Koti, ni nguo nzito ambao huwa inavaliwa juu ya mwili kwa lengo la kuwalinda watu dhidi ya balidi au dhidi ya mvua.

Mkono. Mkono ni kiungo kilichoko katika mwili wa binadamu ambacho huwa kinatumika kuweza kufanya kazi mbalimbali kama kuandika, kufua na kuweza kushika kula chakula.

Treni. Treni ni kifaa cha elektroniki ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya kusafirisha abilia kutoka semu moja kuenda semu nyingine au mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna aina mbili za treni ambazo kuna treni ya umeme na kuna treni ambayo inatumia mafuta lakini pia kuna treni ambayo inatumia makaa ya mawe.

Ludia tafazali ni kauli ambayo inatumika kumuomba mtu haweze kurudia jambo ambalo alokuama lifanya au kauli ambayo kama lisema kwa sababu anakuwa labda hakuwelewa vizuli au anataka ilapate ufafanuzi unaoeleweka zaidi.

Binamu, binamu ni ndugu wa damu ambaye ni mtoto wa shangazi au mtoto wa mjomba ambaye ni ndugu wa dada na ndugu wa mama au ndugu wa baba.

Ofisi ni sehemu au chumba ambacho kipo ndani ya jengo ambacho kinatumika kwa ajili ya kufanya shuguri maalum kwa mfano ofisi ya kijiji. Hii ni ofisi ambayo inatatua matatizo ya kijiji.

Mladi ni kazi maalum ambayo inakua imepangwa kwa ajili ya kutekeleza jambo fulani. Mala nyingi huwa inakua inamuda maalum lakini pia narasilimali maalum. Kwa mfano, mladi wa umeme vijijini ambao unatekelezwa na lea.

Pua, pua ni kiungo katika mwili wa binadamu ambacho kinapatika na kwenye kichwa na kazi yake hua inafaa ni kwa ajili ya kutoa hewa chafu na kuingiza hewa safi mwilini.

Jumanne ni siku ya pili ya wiki bada ya siku ya Jumatatu na mara nyingi huwa inakua ni siku ambayo kazi nafungua kidogo kutokana kwamba kazi nyingi zilifanyika siku ya Jumatatu.

Dirisha. Dirisha ni sehemu ya wazi katika nyumba ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kuingiza mwanga ndani lakini pia ni kwa ajili ya kuingiza hewa.

Walidi ni maua ambayo yana alufu nzuli ya kuvutia lakini pia ina langi mbalimbali na huwa inatumika kwa ajili ya mapambo pia kama zawadi lakini pia kama ishara ya kuonyesha upendo kwa mtu ambaye unapenda.

Ununuzi ni kitendo cha kununua bidhaa kwa kutumia malipo lakini pia ni kitendo cha kununua bidhaa kwa muuzaji.

Rahisi ni neno inayoishia kwamba kitu ni chepesi kuweza kufanyika. Kwa mfano hii kazi ni lahisi. Kwa hiyo kazi inawekufanyika kwa wepesi zaidi.

Barua pepe. Barua pepe ni ujumbe wa kielectroniki ambao huwa unatumika kutuma taarifa kutoka kwa mtu mmoja kuenda kwa mtu mwingine kwa njia ya kielectroniki ambayo mara nyingi wanatumia google kwa mfano wa barua pepe ni gmail ambao ni ya google.

Shangazi. Shangazi ni dada yake na baba yangu mzazi au mke aliyeolewa na mjomba.

Utendaji ni kiwango au uwezo unao unaoonekana baada ya mtu, mashine au kito chochote kikiweza kufanya kazi kufanisi au ni matokeo ya kufanya kazi kwa juhudi. Utendaji wa kufanya kazi huu unaonekana wazi wazi.

Joto ni kipimo cha hali ya juu ya hali ya hewa ambapo kuna ya joto na ubaridi Kwa hiyo joto ni hali ambayo mtu anakuwa na hali ya juu ya moto mwilini au katika hali ya hewa ya mazingira inakuwa ni ya moto.

Supu ni kinywaji ambacho kimetengenezwa na nyama za kuchemsha. Inaweza kuwa nyama ya ngombe au nyama ya mbuzi ambayo inachemishwa na maji na kutoa viungo hiyo inakua inaitwa supu.

Nyeusi ni langi ya giza isiyokuwa na umwanga hata kidogo pia inaeza kumanisha kivuli.

Tafadhali ni neno au kauli ambayo inatumika kuweza kuomba msaada kwa kutumia lugha ya staha au ya ukarimu kwamba tafadhali, ninaomba kitu fulani.

Program ni mfumo wa kielektroniki ambao unafanya kazi mbalimbali kwenye simu au kwenye kompyuta. Kwa mfano program ya WhatsApp, program ya Instagram na program ya TikTok ambao zipo kwenye nini kwenye simu.

Tisa ni moja katika mfulizo wa namba ambayo ni baada ya nane na kabla ya kumi. Na mwingine wetu akenda.

Bonus. Bonus ni ziada inayotolewa baada ya kufanya kazi fulani. Kitaki wangu kikubwa kwa mfano. Inasema mkishinda mechi hii, mtapewa bonus ya shilingi milioni kumi.

Samaki ni kifaa kinachopatikana katika maji mfano baharini, kwenye mito, kwenye maziwa na huwa kinakuwa kina mabawa kwa ajili ya kusafiria lakini pia huwa kinaliwa kama nyama na binadamu.

Mafunzo ni mchakato wakuweza kupata elimu au kupata ujuzi kupitia mafundisho ya kielimu ambapo mtu anapata ujuzi mpya na waao kuweza kuongeza ule ambao alikuwa nao kwa mfano mafunzo ya huduma bora kwa wateja.

Januari. Januari ni mwezi wa kwanza katika mtiririko ule wa miezi kumi na mbili ya mwaka na ni mwezi ambao mtu huweza kujipangia malengo yake ya kwa ajili ya mwaka mzima ili aweze kuyatekeleza.

Habari ya asubuhi. Habari za asubuhi. Hii ni salamu ambayo huwa inatumika kusalimia mda wa asubuhi baada ya kuamka. Mara nyingi huwa inatumika baada ya alfajiri kutoka saa kumi na moja hadi saa tano asubuhi hii salamu huwa inatumika.

Jambo ni neno linalotumika kumaanisha kitu fulani. Lakini pia huwa nalipia kama salamu wakati unaongea na mtu fulani. Jambo hili limenikwaza sana Lakini pia unaweza kusema hivi, jambo kaka.

Ratiba, ratiba ni mpangilio wa matukio ambayo yanaenda kufanyika baadae. Ratiba huwa inasaidia sana katika kufanya mambo katika weledi. Kwa ratiba ya wiki hii itakuwa ni kufanya usafi kuandika madokezo na pia kuandika ratiba ya mwezi ujao.

Futa ni kitendo cha kuweza kuondoa kitu kilichopo au kuharibu kitu kilichopo inawezakuwa ni maandishi au kitu kingine.

Mazungumzo. Mazungumzo ni majibizano baina ya mtu mmoja, baina ya watu wawili au zaidi ambayo yanakua yanalenga mada mmoja au mada mbili mburulizi. Lakini lazima kue kuna mtu watu zaidi ya mmoja liweze kufanya mazungumzo ya kina.

Machi ni mwezi wa tatu katika mtililiko wa miyezi ile kuminambili na ni mwezi bada ya mwezi wa pili na kabla ya mwezi wa nne ambayo huwa inakua ni lobo ya kwanza ya mwaka.

Baadaye ni neno ambalo linatumika kwamba ni muda baada ya sasa hivi kwamba tutaonana baadaye.

Jibini ni chakula ambacho kime, ni chakula au kiungo ambacho kime tengenezwa kutokana na maziwa ya lioche mshwa, halafu ya kagandishwa na kuweza kutolewa kilecha juu, uhiki ni chanda kikuu cha protein, lakini pia karishiamu.

Uzalishaji ni mchakato wa kuunda kutengeneza na kutoa bidhaa kuenda sokoni au inaweza kumaanisha kwamba ni wingi wa uzalishaji wa kitu fulani mfano uzalishaji wa mafuta sasa hivi umeongezeka.

Makubaliano ni maafikiano baina ya pande kuu mbili ambazo zinapanga kushirikiana. Kuna hayo inaeza kuwa ya kisheria, ya kirafiki au ya kibiashara.

Februari ni mwezi wa pili katika oroza ya miezi kumi na mbili ya mwaka, na ni mwezi baada ya mwezi wa kwanza na kabla ya mwezi wa tatu.

Nyama ya ng'ombe, nyama ya ng'ombe ni nyama inayotokana na mifupa na misuli ya ng'ombe inayoliwa kama chanzo kikuu cha protini Nyama ya ng'ombe huwa inapikwa kwa kuchemshwa kukaangwa au kuokwa.

Keyboard ni kifaa cha chochote kile kinacho kinatumika kuingiza maandiko namba au amri kwenye kompyuta. Au kifaa chochote kile cha kielekitroniki kwa mfano kwenye simu. Keyboard kinatumika kwenye kuandika kwenye ujumbe au kwenye kuchapisha machapisho mbali mbali. Lakini kwenye kompyuta keyboard kinatumika kuingiza namba na maneno wakati wa kuandika.

Ni rangi ya chungwa ni rangi ambayo inatokana na mchanganyiko wa rangi nyekundu na rangi ya njano mara nyingi huashiria rangi ya matunda yani chungwa.

Bonyeza ni kitendo cha kuweza kubofya sehemu sehemu fulani au katika kitu fulani kwa mfano bonyeza mbili ni kitendo cha kubonyeza kwenyeherufi mbili.

Mbaya ni kitu chochote kile ambacho hakifai au kisichopendezwa na hakitakiwi.

Mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana taalifa, fikle au hisia, baina ya watu wawili au shilika kwa njia maneno, maandishi au kielektroniki.

Ushindani, ni hali ambapo watu washirika au timu wanajaribu kupambana ili kufikia lengo fulani mara nyingi huwa inakuwa ni kwa ajili ya faida.

Uamuzi ni hali ya kuchagua kitu kimoja baada ya kuwa baada ya kupitia machagua mbali mbali kwa kuzingatia hali na matokea ambayo yatatokea baada ya kuwa umefanya hilo chaguo.

Mguu, mguu ni kiungo katika mwili wa binadamu au mnyama yoyote ule ambaye na kiumbe hai ambacho hutumika kwa ajili ya kutembea au kumtoa sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Chini ni hali au mwelekeo ambao huko mbali na juu au kwamba ni kitu ambacho kipo mbali na kiwango chake kipo chini kulinganisha na kiwango kingine lakini pia huwa inamaanisha upungufu wa kitu fulani.

Masoko ni sehemu au mpumu ambapo bizaa na huduma zinanuliwa na kuuuzwa. Ineaza kuwa ni sokoni ambako wanauza nyanya, wanauza vitu nguu, wanauza nguo.

Ofisi ni chumba katika jengo ambacho kimetengwa kwa ajili ya kutoa huduma fulani ambayo ni maalumu.

Program tumizi ni program ya kompyuta au kifaa chochote kile cha elektroniki ambayo kimeundwa kwa ajili ya kusaidia kufanya kazi fulani maalumu au kumsaidia mtumiaji kufanya shughuli zake.

Mvua. Mvua ni hali ya maji, matone ya maji kudondoka kutoka mawinguni kuja ardhini ambayo huwa yanatengeneza maji ambayo yanatiririka.

Bustani ni eneo ambalo limelimwa maua mengi ambayo yanavutia au nyasi zilopandwa kwa mpangilio maalumu.

Nadra ni neno la kiswahili linalo maanisha kwamba ni marachache mno kwamba kitu hiki hua hakitokei mara kwa mara.

Tano ni namba ya tarakimu ambayo ni namba inayofuata baada ya nne na kabla ya sita.

Uongozi ni kitendo cha kuongoza, kusimamia na kuelekeza watu ili kuweza kutimiza malengo fulani katika taasisi.

Mshahala. Mshahala ni malipo anayolipwa mtu baada ya hua amefanya kazi fullani. Na mshahara mara nyingi huwa inakuwa ni baada ya kila mwisho wa mwezi analipwa au baada ya kumaliza kazi.

Sanikisha ni kitendo cha kufanya mambo kuwa sawa yanayolingana na yanayo kizi bora. Mara nyingi huwa yanakuwa yanajirudia kwa mfano kwenye fedha. Lakini pia kwenye usafi kwamba unasanikisha kwamba jambo hili. Nakuwa lina linakuaendelelo hivyo hivyo.

Bustani ya uma ni eneo lilopangwa na kupambwa na miti, maua. Na sehemu za kupumzika kwa lengola kutumiwa na wanainchi kwa jili ya burudani, michezo na kuweza kupumzika.

Jumamosi ni siku ya sita ya wiki ambapo ni siku ya mapumziko kwa wafanya kazi Lakini pia ni siku ya kuenda kusali kwa wasabato.

Ni kitengo katika taasisi ambacho kina jishugurisha na kuchakata kupima na kulekodi maswara ya fedha yambayo ya na usiana na taasisi usika.

Kampuni ni shirika la kibiashara lililo undwa kwa lengo la kutuo huduma kwa watu na mara nyingi huwa linajumuisha watu, lasmali watu na lina ajili watu kwa kuweza kufanya kazi katika shirika hilo.

Kituo ni sehemu maalumu ambayo inatumika kwa ajili ya shukuri maalamu kwa ajili ya kutolea huduma kwa mfano, kituo cha abali, kituo cha michezo, kituo cha abiria.

Kawaida, kawaida ni hali ya jambo, lililo zoeleka ambalo sio la ajabu na linafanyika kila mala. Kwa mfano, hichi kitu ni cha kawaida sana.

Kinywa kinywa ni sehemu ya kiungo cha mwili ya binadamu ambayo inapatika na kichwani. Ambayo kazi yake ni kwa ajili ya kutumia, kula, kumeza, kuongea na kufanya mambo limbali. Kufanya kama kutafuna vitu, kuna meno ambayo inapaya kutafuna, kuna ulimi ambayo natumia kwa ajili ya kuongea.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi, maharagwe, wiki hii, ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninaitaji kununuwa mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina mzuri. Zinazaa sana, msimu huu ni rahima kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri Nisipoteze ma nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia Mavuno mazuli yatasaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika 30. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio nisikilize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Mtandao ya kijamii inanichukua mda mwenge. Niko pale kila saa. Naangalia watu wanachapisha nini. Je, hii ni matumezi mazuli ya wakati. Sio ni faida kubwa. Naona pisha za watu na maisha yao mazuri. Ninahisi vibaya. Lakini najua wanaonesha seemu mzuli tu. Sio uhalisia wote. Ninahitaji kupunguza mda huu. Labda nitaweka kikomo, dakika 30 kila siku tu, nita chapisha vitu vya maana, sio kila kitu, sita tafuta sifa za watu, ntatumia mda wangu vizuli zaidi, nita soma vitabu au kuzungumza na familia, maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga. Au niskilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpila kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadisi za katuni. Wanafulahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu Niangalie filamu yangu Ninafilamu kazaa sijasoma bado Nazani usiku huu Tutafulahi burudani nyumbani ni vizuli kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mladi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyoizoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange hatua ya kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulikie kimya. Nitakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuli. Usiku huu, ninaitaji kukagua lipoti yangu. Niakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kazaa, zinaitaji kuboreswa. Nitaongeza grafu kazaa, zinaeleza vizuli zaidi. Nitaanda maswali yanayoweza kuulizwa niwe na majibu tayari Suruali na shati la kawaida litafaa au inavobidi nivae tai pia Nazani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi Ninaitaji kulala mapema ili niamke na akiri safi mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Ninaitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mlefu lakini sifanyi mengi. Labda ninazisumbuka sana. Ninaitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubui. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haijachoka Nitazima barua pepe kwa muda siwezi kuangalia kila dakika Nitajiwekea muda kufanya kila kazi dakika selasini au saa moja Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu Sizani mtandao nitauzima kwa wakati wakazi nazani mikakati hii itanisaidia ndajaribu wiki hii nione matokeo.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

Nyuia zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni atali. Lazima nibadilishe, nitatengeneza nyuila tofauti kwa kila akaunti, lakini nitazikumbu kaje zote, labla niandike mahali salama. Au nitumigi nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Ntajalibu moja. Lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi mitatu. Usalama mtandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali. Lazima nijiandaye. Lazima nilinde na data zangu.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gali ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri Hebu niandike orodha Nisiko sahau kitu chochote.

Mwalimu alipiga jana. Anasema mtoto wangu, hana kazi ya nyumbani. Je ni kweli? Lazima nizungumze nae leo. Yaye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema, la tofauti. Ninaitaji kuelewa ni nini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza muhimu kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufungu wa maisha mazuli. Bila elimu utakuwa na shida baadae, nitakaa nae kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hanauwelewa. Watoto wanaitaji msaada wazazi, sio lawama tu.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

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii? Zinachukua nafasi. Program ya mawasiliano ni muhimu, niitunze, program ya ramani pia, ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Program za michezo, je, zinanifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina program za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi Program ya bnki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka program kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Baraupepe zangu ni nyingi sana. Nimepukea miamoja leo tu. Je, nizisome zote? Nyingi ni matangaza tu. Sio muhimu. Nita zifuta bila kusoma. Lakini kuna kazaa zinaitaji majibu ya halaka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza. Nitazijibu moja kwa moja zingine nita azimia kwa baadae Ninaitaji mfumo bola wakusimamia balua Labda nitatengeneza folder nipange kwa aina Balua zo baki ngeweza kutuma jibu moja kwa wote kazi hii inachukua muda mwingi sana Nazani sasa, nazani saa mbili kila siku ni kwa balua pepe 2.

Jilani yangu alinitembelea jana. Tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Halikupa chumvi kidogo, nilikupa bila tatizo. Majilani wazuli ni kama familia. Mwezi uliopita mimi nilimkopa sukari. Halinipa bila aswali. Tunangalia watoto wa kila mmoja wanapoondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo, nimpeleke kesho. Yeye alinipa wiki iliopita, nilipo kuwa mgonjwa Lazima turudishe wema Maana wema ni baraka ya mungu Lazima tuwaheshimu.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki, mbili. Bado sija soma, nimekuwa na shughuli nyingi. Leo, ninachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazugumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla kulala, moyo wangu unatulia. Magazeti nasoma asubuhi, lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona napenda kusoma, nao wanaanza kupenda, nitabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi Nitakwenda wikiijayo kusoma na kufungua akili kujua mambo mapya.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke asubui. Kitanda kinaonekana kizuli sana. Sasa hivi. Ni imezima taa zote na kufunga milango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo imeweka vizuli. Itazima sim yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuli bila kuvunjika. Wiki hii mekuwa ya kuchosha mwili unataji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.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

Nimeludi nyumbani bada ya siku ndefu, naona watoto wamefika tayari kutoka shule, ninauchovu lakini lazima nianda chakula, nitabadilisha nguo kwanza, nivae nguo za nyumbani, nifanye nini halaka kwa chakula, kuna wali wajana, nitaupasha na mayai, nahisi na haraka, watoto wanaweza kula, huku wa kisoma vitabu vyao, bada ya kula, tusafisha vyomba pamoja, Nita kagua kazi zao za shule na una mamaliza vema Nitaandaa nguo za kesho ili asubui isiwe na haraka jioni ni wakati kupumzika na familia.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la utalakimu katika mfumo wetu. Wote tunajalibu kutatua, lakini hatujaelewa ata chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea, najibu upole, sijui zaidi. Ninahitaji mnda wa kufikilia, lakini msizitizo wanaonipa unazidi. Nitachukua mpumziko kidogo, nifike kisimani ninywe maji. Labda akili itakua wazi baadae. Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia. Kazi za watu wawili ni alaka zaidi. Na tumaini kesho mambo yatakuwa bola. Leo ni siku ya changamoto tu.

Je, ni chukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inasumbua. Nadhani leo ni tachukua basi. Sina haraka sana nauli ni shilingi mia mbili tuu ni nafuu Nitakaa kwenye dirisha niangalie mitaa ninaopita Napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi Kila mtu ana hadisi yake Stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba Nitatembea dakika kumi ni mazoezi mazuri kwa mwili Nikifika kazini mapema Nitakunjua kabla ya kuanza kazi.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani kalibu na nyumba. Kuna njia nzuli ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jilani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa apa ya moyo na mwili mzima. Ndajaribu kuenda asubuhi lakini si kuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuli zaidi kwangu. Nitapanya hivi wiki nzima ni tengeneze tabia nzuli.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Naitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani au tukodi mahali. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nialike marafiki wake kutoka shule, labda watoto kumi. Nitapika keki kubwa, huwa wanapenda keki ya chocolate. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunulia zawadi. Hii anataka baiskeli. Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu Sherehe itakuwa siku ya jumamosi, mda wa asubuhi. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo, ni aina gani inafaa? Labda muziki wa zamani, ule wababa, zetu. Kuna nyimbo nzuri za taharabu, zinaburudisha moyo, au nisikilize rhumba, inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu, kwenye simu yangu. Nitachagua nyimbo za kupendeza ni usikilize ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadirisha hali ya moyo ukiwa na huzuni muziki unakundolea ukiwa na furaha unakongezea Leo ninahisi vizuri nitacheza kidogo tu nyumbani Hakuna mtu anaona Nita furahi bila aibu.